Asante sana kuhusu swali hilo mimi na weza kuzungumza tu ya kwamba Kuna timu ambayo marikani kwangu mimi naipendelea tu ni timu ya kimataifa na hiyo ambayo ina kapteni ambaye ni Adams Kwangu ndiyo naona timu ambayo kwangu naipendelea kabisa Sipendi hayo matimu madogo madogo kwangu unapendelea tu timu ya kimataifa na napenda vile wacheza jiwote wana viocheza ndani ya timu hiyo na wana viofanya kabisa wanafanya vizuri katika mchezo huo ndani ya timu hiyo. Acha tu nizungumze ya kwanza, hiyo timu ni nzuri sana kabisa kwa upande wangu na naona kwamba ndiyo timu ya ambayo kwa upande wangu mimi naweza kusapoti.

Kabisa kwa upande wangu mimi nashirikiana na wenzangu kuangalia namna gani naweza kuwatia moyo na pale ambapo tuseme kuna rafiki yangu ama kuna mtu wa karibu kwangu ambaye ameweza kupata msiba ama tatizo lote mbali mbali. Najitahidi kuangalia namna gani naweza kumtia moyo kwa kumpea pole na rambi rambi kutoka kwangu. Hiyo ndiyo naona kwangu inakuwa ni vizuri naweza kusema ya kwamba ni vizuri sana na ni muhimu sana pale ambapo kuna mtu wa karibu nawe ambaye ameweza kuwa ndani ya matatizo ama ana shida Unaweza kutafuta namna gani ya kuweza kumtia moyo na sio tu mtu peke yake vile vile iwe tu na watu wa familia ama marafiki watu wa karibu nawe ni vyema sana kabisa kuangalia namna gani unaweza kuwa kwa ukaribu nao pale ambapo wanaweza kuwa wako ndani ya matatizo ama kuna vitu ambavyo haviendeki bado ndani ya maisha yao. Ndiyo maana naweza kusema tu ya kwamba kwa upande wangu mimi Napendelea sana kuangalia jinsi naweza kuwatia moyo marafiki zangu hata familia yangu Kwangu naona ya kwamba ni muhimu sana na naendelea tu siku zote kufanya hivyo kwa sababu najua ndiyo ambayo ndugu zangu ama marafiki zangu wanahitaji kwa wakati huo.

Asante kuhusu swali hilo, mimi ningependa kueleza ya kwamba. Kwa upande wangu, mimi napendelea mfumo wa simu kama vile ya Apple na iyo ambayo kwa lugha ya kiingereza wanaita iOS. Kwangu naona ya kwamba ni nzuri sana na inakua ikifanya vizuri, unaweza hata kupekuwa application mbali mbali ambazo ni safi sana kabisa. Ni shida tu niya kwamba ina application nyingi ambazo hazipewi kwa bure. Na ndio naweza kusema ya kwamba ni moja ya simu ambazo kwa upende wangu, kwa upande wangu napendelea sana kutumia na naweza kusema tu ya kwamba ni nzuri sana. Kuna hizo ambazo zimeweza kutoka kwa sasa ambazo zina mambo mapya hizo ambazo wanazoea sana kwa kuita Pro Max kwangu naona ya kwamba ni simu nzuri sana. Na halafu ningependa kuwa nakueleza kwamba kuhusu hata hivyo hivyo simu ya mfumo wa Android. Nayo inakuwa ni nzuri na inafanya vizuri sana pale ambapo unahitaji kupekuwa application za bure bila malipo. Inakua nayo ni simu ambayo inafanya vizuri sana na napendelea nayo mara nyingi kuweza kuitumia pale ambapo. Nina mambo mengi ya kufanya ama ninataka kueka data zangu katika simu kama hiyo. Napenda sana kuangalia namna gani naweza kuweka mambo yangu yote katika simu hiyo na napenda zaidi kabisa.

Kabisa mimi naweza kusema ya kwamba na wakaribisha wafanya kazi wapya kwa kuweza kuwatumia kwa mfano barua pepe kupitia gmail alafu na wambia ya kwamba ni karibuni katika kampuni yetu na tuna furahi ya kwamba Tunaweza kuwa nanyi kama wafanya kazi wetu katika kampuni na nikimaliza kuwa fanyia na message kama hiyo na jitahidi kuona namna gani vile vile na weza kuwaambia ni siku gani wanaweza vile vile kuja kazini na kuna mara nyingi pale ambapo tunakuwa tukifanya hata sherehe ndogo kwa wafanya kazi wapya ili wawezi kujisikia kabisa wako kwenye mazingira mazuri na vile vile wameweza kujiunga na timu nzuri sana kabisa. Na kwa upande wangu tu naweza kusema kwamba nafanya mambo mazuri ili kuangalia namna gani ya muhimu na weza vile vile kuwandaa wafanya kazi wapya waweze kuwa nasi katika kampuni ambayo sisi wenyewe tunafanya kazi. Na ni muhimu sana kabisa kufanya wafanya kazi wapya wawezi kujiunga nasi.

Asante kuhusu swali hilo, mimi naweza kusema ya kwamba kuna mafanikio mengi ambayo nimeweza kuyapata pale ambapo nikiwa kazini. Na kwa mfano naweza kusema ya kwamba kampuni yetu ambayo nafanyia kazi. Kuna vile inasaidia wafanyakazi kwa kuweza kuwapatia mafunzo mbalimbali. Na kwangu mimi naona ya kwamba hayo mafunzo ya muda mfupi inakuwa ni mafunzo mazuri sana ili iweze kukusaidia wewe upate kuwa na ustadi na vile vile upate kuwa na elimu mbalimbali kuhusu mambo ya kazi. Na ndio maana kwa upande wangu mimi naweza kusema ya kwamba na furahia sana pale ambapo nimepata hayo mafunzo kazini kwa sababu yananisaidia sana kuweza kufanya kazi zangu vizuri na hata vile vile mapema. Na hiyo ni moja ya mafanikio ambayo nimeweza kuipata kazini na vile vile naweza kusema ya kwamba kuna mafanikio mengi kama vile kwa mfano kuweza kulipwa mshahara wako kwa muda na vile vile kuongezwa mshahara. Hiyo yote ni mafanikio na ni mazuri kwa upande wangu Nimeweza kufurahia sana mafanikio kama hayo na nayapenda sana zaidi na ndio maana najitahidi kufanya kazi kwa bidii kwa sababu najua ya kwamba mafanikio ni mazuri sana na pale ambapo ninapofanya kazi na wafanyakazi wenzangu. Tunakuwa tukishirikiana kabisa vizuri bila tatizo yoyote na hiyo yote kwetu tunangalia kwamba ni mafanikio mazuri kwetu vile vile.

Kabisa mimi achani seme tu ya kwamba na pendelea tabia nzuri kwa wengine kwa mfano pale ambapo tuko kazini kama vile wafanya kazi. Ni vizuri sana kuangalia mtu mwingine, anatabia ya kueza kumueshimu mwingine Nazaidi sana kama ikiwa ni mkuu wako wa kazi Mimi naona ya kwamba hiyo ni moja ya tabia ambayo ni nzuri na inaweza vile vile kukutofautisha na wengine wa fanya kazi na ndio mana kwa upande wangu na pendelea sana kuwa pendekeza wafanya kazi wengine kuwa na tabia nzuri pale ambapo wanapo fanya kazi na hata vile vile ikiwa ndani ya jamii, nyumbani, ndani ya familia na pendelea sana kuzingatia tabia na zaidi sana kuwa shauri wanamemba wafamilia waweze kuwa na tabia nzuri. Kwangu naona ya kwamba ni vizuri sana namna ya kujua kuongea na watu tuseme kwa mfano kwaheshimu watu. Iyo ni moja ya tabia ambazo kwa upande wangu napendelea sana na napenda zaidi sana pale ambapo naona watu wengine wakiniheshimu ama wakiweza kufuatilia mapendekezo yangu kuhusu mambo mbalimbali ambayo ya nahusu kazi ama mambo mengine ambayo. Ni ya muhimu ambayo yanahusu kwa mfano mghadi ambayo tunawo pangilia kufanya hayo yote kwangu naona ya kwamba ni vema sana kabisa kwa mtu mwingine aweze kuwa na tabia nzuri kwangu.

Kwa kweli mimi naweza kusema ya kwamba najitahidi sana zaidi kuangalia namna gani kwanza naweza kuchaji kama vile simu yangu na vile vile kuchaji kompyuta ya kwangu ili kuangalia pale ambapo umeme unapokatika niweze kujua namna gani naweza kuendelea kwa mfano na kufanya kazi zangu. Ni muhimu sana kwangu kwa sababu kuna wakati ambapo umeme unaweza kupotea ama kukatika Alafu unakuta ya kwamba umeweza kupoteza mambo mengi ikiwa ya kwamba ulikuwa bado haujachaji tuseme ya kwamba tele na ni simu yako ama na ni umeweza kufanya kuchaji na ni kompyuta yako. Unakuta ya kwamba inakua ni ngumu sana kwako kuweza kufanya kazi ama unaweza tena kuanzilia bado mwanzo kwa sababu haukuweza kusave mambo ambayo ulikuwa ukifanya haukuweza kuya weka vizuri katika kompyuta yako ama katika simu yako alafu inafanya huwezi kuanzilia tena mwanzo pale ambapo umeme utakaporudi. Ndiyo maana kwangu naona ya kwamba ni muhimu sana kabisa kujua namna gani unaweza kujikinga pale ambapo umeme umeweza kukatika ili uweze kujua namna gani unaweza kuzilinda kazi zako na mambo mengine ambayo unayoyafanya ambayo nahusu kazi zako ama tu mambo mengine ambayo ni ya muhimu kwako.